Ndiyo nafahamu baadhi ya majirani zangu tunasalimia na mara kwa mara na wakati mwingine tunazungumza kidogo kuhusu mambo ya kawaida. Si kila mtu ninamfahamu kwa undani lakini kuna hali ya kujuana na kusaidiana inapoitajika. Jambo linalofanya mazingira yawe mazuri.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni, ajiamini na asiogope kufanya makosa. Maisha ni safari ya kujifunza, na kila kosa ilinafunzo lake. Pia, ni muhimu kua na subira. Kufanya kazi kwa bidii na kuheshimu wengine. Hatua ndogo ndogo zinaweza kuleta mafanikio makubwa badaye.

Ndiyo, ninajaribu kugawanya takazangu kadri navyoweza. Taka kama plastiki na karatasi. Huwa nazitenga na zile za chakula. Nafanya hivi kwa sababu najua inasaidia mazingira na kurahisisha urejeleaji wa taka. Ingawa si kila wakati ni rahisi. Ninaona ni jambo muhimu kwas usafi na mazingira bora.